Neno karibu ni kielele kiele kielezi au kivumishi ambacho katika maana yake ya kimsingi huwashiria upungufu wa umbali kati ya vitu viwili. Watu au matukio iwe ni katika nafasi ya kijeografia au katika mfuatano wa muda. Kitaaluma neno hili hutumika kuelez kuelezea ukaribu wakihisia mahusiano au makadirio ya namba ambayo ayajafika ayajafikia kilele lakini yapo atua chache kutoka shabaha husika. Zaidi ya tafsiri ya kiles kileskiksika. Karibu ni neno la kiunganishi linalo fungua milango ya mawasiliano, likibeba dhana ya ukarimu, mwaliko na ukubali wa mgeni au wazo geni katika imaya ya mtu. Katika matumizi ya jumla na maisha ya kila siku, neno hili linasimamia linasimama kama nguzo kuu ya ustaarabu na utongamano wakijamii. Likitumika kutoka mapokezi na kuondoa hofu kwa wageni. Umuhimu wake unajidihirisha pale linapotumika kama daraja la kisa la kihisia, linaposemwa, linavunja vizuizi vya kisaikolojia na kujenga mazingira ya kuaminiana kati ya watu ambapo ambao pengine walikua wageni muda michache ulio pita. Jamii nyingi utumia neno hili kama ishara ya kwanza ya ukarimu, ambapo karibu si neno tu bali ni maa kataba wakijamii unaowashiria kuwa mto wa mwaliko yupo tayari kutoa ifadhi, msaada au ushirikiano. Hivo kuwa kiungo muhimu katika kudumisha amani na mshikamano wakibinadamu. Adhari pana za dhana ya ukaribu zinaa zinajidihirisha katika nyanja za kijamii na kiuchumi kwa namna inayo chochea ukuwaji na ushirikiano wa kima taifa. Kijamii, utamaduni wa ukaribu unajenga jamii jumuhishi ambapo watu wa asili tofauti wanahisi kudhaminiwa jambo ambalo hupunguza migogoro na kukuza utof utofauti wa kitamaduni kama utajiri wa taifa. Kiuchumi, neno hili ni msingi wa msingi wasekta ya utalii na huduma ambapo mteja anapoisi karibu uwezekano wa kufanya biyashara na kujenga uwaminifu wa muda mrefu uongezeka maradufu. Kielimu, dhana ya kuwa karibu na maarifa au mazingira, rafiki ya, rafiki ya kujifunzia kuchochea, udadisi wa mwanafunzi na kuondoa kutaza kifikra. Ikionyesha kuwa ukaribu wa kimazingira na kihisia ni kichocheo kikubwa cha mafanikio katika nyanja zote za maendeleo ya binadamu. Katika ulimwengu wangu binafsi, neno kama karibu limekua kama dira inayo elez elekeza namna ninavyo jenga mahusiano na namna ninavyo jiwakili wasilisha mbele ya wengine kila uchao. Mimi huchukulia neno hili kama amana ya dhamani. Ninapomwambia mtu karibu, katika maisha yangu, iwe ni katika urafiki au ushirikiano wakikazi, mimi hufanya hivyo kwa dhaa mira ya kndati ya kufungua milango ya nafsi yangu na kutoa nafasi ya kusikilizwa na wengi na kueleweka. Katika maamuzi yangu ya kila siku, mimi ujikuta nikivutwa zaidi na mazingira ya nayo nifanya nijihisi karibu na asili yangu na dhamani zangu. Ilikiepukwa hali yeyote inayojenga ubaridi au umbali usio walazima. Tabia yangu ya upole na usikivu imejikita katika falsafa ya kuwa karibu na watu. Nikiamini kuwa ukaribu wadhati unahitaji ushupavu wa moyo wa kuruhusu wengine, waone ualisia wako na hivyo neno hili limekua chujio la jinsi, inavyo chagua marafiki na namna, inavyo jielezaa jieleza mimi mwenye mwenyewe katika jamii. Tafakari ya kina kuhusu safari yangu na neno hili imen imenifunza kuwa kuna tofauti kubwa kati ya kusema karibu kwaa mdomo na kutoa karibu ya kweli kutoka moyoni. Jambo ambalo, limekua changamoto na funzo funzo kwa wakati mmoja. Nimegundua kuwa hisia ya kutokaribishwa nimoja ya maumivu makali zaidi ya kisaikolojia. Na hii menifanya niwe mwangelifu sana. Nisije nikawa.

Neno mbaya ni kivumishi kinacho beba uzito mkubwa kimaadili kikasifa na kihisia kiki rejelea kitu hali au tabia ambayo aina sifa zinazo hitajika inayodhuru au inayo kinzana na viwango vya uzuri na wema. Kitaaluma ambayo unaweza kutazamwa kupitia msingi. Ya falsafa ya maadili kama ukulupaji wa kanuni za utu au kupitia msingi ya estetiki kama kitu kinacho kosa mpangilio na mvuto. Hata hivyo maana ya msingi ya neno hii mara nyingi hutegemea muktadha. Muktadha na mtazamo wa muusika kwani, kwani kile kinacho onekana kuwa kibaya kwa mmoja kinaweza kuwa na tafsiri tofauti kwa mwingine. Ingawa katika msingi wake neno hili huashiria hali ya kuto leta tija uharibifu au kuto ridisha. Katika matumizi ya jumla neno mbaya hutumika kama kipimo cha ubora na usalama katika maisha ya kila siku. Likikiwa onyo au hukumu. Dhidi ya mambo yanayo weza kutuvurugia amani. Umuhimu wake katika jamii unajidihirisha pale inapo tumika kuweka mipaka ya kimadili. Jamii hutumia dhana ya tabia mbaya au matokeo mabaya kuelekeza washirika wake kuelekea kwenye njia ya uwadilifu na ufanisi. Uhusiano wake na maisha ya mwanadamu. Ni wakudumu kwa sababu ubaya hutumika kama kioo cha wema. Kwani kila bila kuelewana na kutambua hali mbaya singeweza kudhamini na kutafuta hali nzuri hivyo neno hili huwa sehemu ya lazima ya mfumo wetu wa utambuzi na maamuzi. Athari za dana ya ubaya zinaenea katika nyanja zote za kijamii ki uchumi na kitamaduni zikiacha alama zinazoweza kudumu kwa vizazi vingi kijanii sifa ambayo inaweza kumtenga mtu au kikundi na kusababisha mpasuko wa mahusiano. Hukukitamaduni mambo yanayo chukuliwa kuwa mabaya huwekwa miiko ili kulinda uridhi na mshikamano wa jamii. Kiuchumi hali mbaya ya soko au sera mbaya za usimamizi hupelekea umaskini na kudorora kudorora kwa maendeleo. Jambo linalo onyesha kuwa neno hili si sifa tu ya kijujuu bali ni kielelezo cha kushindwa kwa mifumo fulani. Katika elimu, tafsiri, mbaya ya marifa au mbinu mbaya ya ufundishaji. Zinaweza kudumaza uwezo wakifikra wakizazi kizima. Ikituthibitishia kuwa adhari ya ubaya mara nyingi. Nipana na yenye garama kubwa kuliko tunavyo weza kudhani kudhania mara ya kwanza. Katika maisha yangu binafsi. Neno mbaya limekua mwalimu wangu mkali lakini mwenye busara likijitokeza katika maamuzi yangu magumu na nyakati za kujitathmini kwa kina. Mimi nimejifunza kuwa mara nyingi kile nilicho kiita siku mbaya au tukio mbaya. Kilikuwa ni fursa ya kunifinyanga upya na kuniondoa katika hali ya kuridhika na mambo madogo. Katika maamuzi yangu ya kila siku, mimi hujaribu kuwa na ujasiri wa kukabiliana na sehemu mbaya za nafsi yangu. Zile tabia au fikra ambazo hazinitumikii ma badala ya kuzifunika ni kiamini kuwa kutambua ubaya uliopo ndani ni hatua ya kwanza kuelekea usafi wa moyo. Uzoevu wangu unanionesha kuwa ni kikumbwa na hali mbaya iwe ni kufeli katika jukumu fulani au kuvunjika kwa mahusiano, mimi hutumia wakati huo mwingi kutafuta mzizi watatizo hilo mimi mwenyewe. Nikiandika kwenye shajara yangu, jinsi ninavyo weza kubadilisha nishati hiyo mbaya kuwa nguvu ya chanya jaribu jambo ambalo limenifanya niwe mtu anayethamini kila hatua, hata zile zenye miba. Tafakari yangu ya kina kuhusu neno hili, limenifunza kuwa ubaya mara nyingi ni hali ya mpito na si hatima ya kudumu. Isipokuwa tu kama mwanadamu, hata ruhusu uote mzizi katika fikra zake. Nimepata mafunzo makubwa kutokana na changamoto, zilizo pachipwa jina la mbaya. Nikigundua kuwa hisia hasi, zinazo tokana na hali hizo ni kama mbaya.

Neno nisaidie ni ombi la dhati lalobeba unyenyekevu na utayari wakukiri upungufu wakibinadamu mbele ya changamoto au hitaji fulani. Kitaaluma neno hili linaweza kutazamwa kama wito wa ushirikiano au msaada wa kiufundi kijamii au kisaikolojia ambapo mtu mmoja anatafuta rasilimali maarifa au nguvu kutoka kwa mwingine ili kuvuka vikwazo. Zaidi ya kuwa neno la kuomba msaada nisaidiye ni daraja la mwasiliano nalo unganisha itaji la mtu, mmoja na uwezo wa mwingine. Likiashiria kuwa binadamu, sikiumbe anejitosheleza peke yake, bali nisehemu ya mfumo mpana wa kutegemeyana. Katika matumizi ya jumla, neno hili ni muwimu sana katika kudumisha undugu na mshikamano ndani ya jamii yetu ya kila siku. Usiano wake na maisha ya mwanadamu unanza tangu utotoni ambapo mtoto ujifunza kutamuka neno hili ili kumpa maitaji ya kimsingi na kuwendelea hadi utu uzima ambapo linatumika katika mazingira ya kazi, familia na darura. Umuimu wake upo katika uwezo wake wa kuzuhia maafa kuraisisha kazi ngumu na kujenga mazingira ya kusaidiana bila neno nisaidie watu wengi wangelemewa na mzigo ya maisha kwa siri jambo ambalo lingesababisha msongo wa mawazo na kudorora kwa maendeleo ya kijami. Athari pana za neno hili zinaguza nyanja za kijamii na kiuchumi kwa namna ya kipekee kwani misingi ya ustawi wa jamii limejengwa juu ya utayari wa watu kuitikia wito wa msaada. Kijamii ombi la nisaidie linapochukuliwa kwa uzito, linajenga utamaduni wa ukarimu na upendo huku kitamaduni likiimarisha dhana ya utu na ujirani mwema ambayo ni uti wa mgongo wa jamii nyingi. Kiuchumi, neno hili linakisiwa katika mifumo ya bima, mikopo na misaada ya kimaendeleo, ambapo nchi au mashirika yanashirikiana kuziba mapengo ya kifedha, ikionyesha kuwa hata katika ngazi ya kitaifa kutafuta msaada ni mkakati wa busara wa ukwaji na si ishara ya udhaifu. Katika maisha yangu binafsi, neno nisaidie limekua funguo iliyonifungulia milango mingi, ambayo nisingiweza kufungua kwa nguvu zangu pekee. Mimi kama binadamu mwenye matamanio makubwa, mara nyingi nimejikuta katika hali ambapo, maarifa yangu yamefika ukomo, na hapo ndipo nimejifunza unyenyekevu na wa kusema nisaidie bila kuona aibu. Nakumbuka wakati fulani nikiwa nimelemewa na majukumu mengi ya kitaaluma na kibinafsi kusema neno hili kwa rafiki au mwenzako kulinipunguza uzito wa moyo na kunipa mwelekeo mpya ambao sikuuona awali. Katika maamuzi yangu ya kila siku mimi hutumia neno hili kama chombo cha kujifunzia ninapoomba msaada nakuwa nimefungua milango ya kupokea hekima kutoka kwa wengine. Jambo ambalo ilimenibadilisha tabia yangu, kutoka kwa mtu aliyekuwa anadhani, anajua kila kitu hadi kuwa mtu aneyethamini mchango wa kila mtu katika safari yangu. Tafakari ya kina kuhusu neno hili, imenifundisha kuwa kuna nguvu kubwa katika udhaifu uliokiriwa na kwamba faida za kuomba msaada ni nyingi kuliko hasara ya kuogopa kuhukumiwa. Nimepitia changamoto za kisaikolojia ambapo nilijaribu kubeba kila kitu pekee yangu kwa kuhofia kuonekana dhaifu. Lakini nilipopata ujasiri wa kusema nisaidie niligundua kuwa watu wengi wako tayari kutoa mkono wao ikiwa tu utawaomba funzo kubwa nililo pata ni kwamba, ombi la msaada huimarisha mahusiano, linamfanya mtu wa msaada ajihisi mwenye thamani na mleta ombi ajihisi kueleweka. Hisia hasi za kuweko na kukata tamaa hutoweka pale neno hili napotamukwa. Kwa dhati na hadhari chanya inakuwa ni kuongeze ka kwa uaminifu na ujasiri wa kabiliana na maisha. Nikijua kuwa siko pekee yangu katika ulimwengu huu wenye msuko msuko nikitazama mbeleni neno nisaidie litaendelea kuwa sehemu muhimu ya ukuwaji wangu na mwongozo wa malengo yangu ya maisha.

Neno takwimu urejelea sayansi na sanaa ya kukusanya, kuchambua, kufasiri na kuwasilisha data kwa namna inayo weza kutoa picha alisi ya hali fulani. Katika maana yake ya kimsingi, takwimu ni ngluga ya namba inayo tafsiri matukio mbalimbali ya ulimwengu kuwa taarifa sinazo weza kupimika na kulinganishika ikiondoa utata wa hisia na kuleta ukweli wa kidahiri. Kitaaluma, takumu ni nyezo muhimu ya utafizi inayoruhusu wanasayanzi na wanachambuzi kufanya mamuzi inyushaidi ikigeuza kusanyiko mkubwa wa data kuwa maarifa ambayo yanaweza kutumika kutabiri mwelekeo wa badae au kuelezea chanzo cha matatizo yaliopo. Katika matumizi ya jumla, takwimu ndizo zinazo unda dira ya maisha ya kila siku na kuongoza mifumo ya jamii kuanzia ngazi ya kaya adi serekali ku umuimu wake unajitihirisha tunapopanga bajeti ya nyumba, tunapufwatilia ukuwaji wa watoto wetu, au tunapojaribu kuelewa hali ya hewa na mabadiliko ya Zabidhaa Sokoni. Uhusiano wake na jamii ni wakipeke kwa sababu takumu zinatoa sauti kwa yale yasio onekana na mchango ya kawaida. Zinatupa uwezo wa kuona kama jamii inapinga atua kuelekea maendeleo au inarudi nyuma. Bila takwimu mpango ya maendeleo ingekuwa kama kusafiri baharini bila ramani. Kwani namba hizi, ndizo zinazo tuambia wakati kuna uitaji mkubwa wa shule, ospitali au miundo mbinu ya usafiri. Athari pana za jamii zinaguza nyanja za jamii kiuchumi na kielimu kwa namna ambayo huamua hatua ya kimataifa ya mataifa katika ulimwengu wa sasa. Kiuchumi, takumuza pato la taifa mfumo wa bei na viwango vya ukosefu wa ajira ni viashiria vinavyo ongoza wawekezaji na watunga sera kufanya mamuzi yenye tija. Kijamii, takwimu za sensa ya watu na makazi usaidia katika usambazaji wa rasilimali kwa usawa. Uku katika nyanja za afya, takwimu za magonjwa utoa mwongozo wa jintzi ya kuzuhia mulipiko na kuokua maisha. Kielimu matumizi ya takwimu ya nawezesha wanafunzi na watafiti kupima manantaria zao dhidi ya uwazlisia. Jambo linalofanya takwimu kuwa msingi wa uvumbuzi na maendeleo ya kiteknolojia na anayo chochea ustaarabu wa binadamu. Katika safari yangu binafsi, takwimu zimekua zaidi ya namba kwenye karatasi. Nizimekua nidhamu ya kifikra inayotawala jinsi ninavyo panga maisha yangu na kufanya maamuzi muhimu ya kila siku Mimi utumia takumu binafsi kufuatilia maendeleo yangu katika nyanja mbalimbali kuanzia muda ninaotumia kujifunza ujuzi mpya hadi jinsi ninavyo simamia afyayangu kupitia lishe na mazoezi ninapoangalia takumu za matumizi yangu ya fedha, mimi sipati tu namba, bali ninapata picha ya tabia yangu. Gampo linalo nsaidia kujisaiisha na kujiwekea malengo yenye uwalisia badala ya kuhishi kwa isia tu. Uzoevu huu, unanionyesha kuwa takwimu nikio cha ufanisi wangu. Ambapo ninapo jiona nimepungua kasi katika eneo fulani kulingana na takwimu. Nina zoweka mimi utumia tarifa hizo kama kichocheo cha kufanya kazi kwa bidii zaidi na kwa akili zaidi ili kuboresha matokeo yangu. Tafakari ya kina juu ya neno hili imenifundisha kuwa takwimu zina nguvu ya kutisha na ya kuokoa kwa wakati mmoja. Ikitegemea jinsi zinavyotumiwa au kufasiriwa. Nimigundua kuwa changamoto kubwa ya takwimu ni uwezekano wa kutumia vibaya kupotosha ukweli. Jambo lililo nifanya ni kuze uwezo wakua na shaka yenye afya na kuchambua taarifa kwa kina kabla ya kuziamini. Isia zangu kuelezea takwimu zimebadilika kutoka kuziongoza kama mada ngumu ya hesabu, hadi kuzidhamini kama mshirika wakaribu katika kutafuta ukweli. Faida kubwa niliopata ni utulivu wa kisaikolojia unaotokana na kufanya maamuzi yanayo ungwa na ushahidi hatari. Chanya ya hali hii ni kupungua kwa hofu ya kutojua na kuongezeka kwa ujasiri wa kukabiliana na changamoto za baadaye kwa kutumia msingi ya kisayansi.

Haraka, neno haraka urejelea hali ya kufanya jambo au tukio kutokea kwa kazi kubwa kuliko kawaida likisisitiza upungufu wa muda ulio tumika kati ya mwanzo na mwisho wa tendo husika. Katika maana yake ya kimsingi haraka ni kipimo cha mabadiliko ya ki temporali ambacho uashiria dharura wepesi au msukumo wa kufikia lengo fulani ndani ya muda mfupi iwezekanavyo. Kitaaluma, dana hii inatazamwa kama kigezo cha ufanisi katika mfumo ya uzalishaji na teknolojia ambapo kasi ya utendaji uamua tija lakini pia inachambuliwa katika saikolojia kama hali ya shinikizo inayoweza kuadhiri umakini na ubora wa maamuzi ya mwanadamu ikiwa haita dhibitiwa vizuri. Katika matumizi ya jumla, haraka ni kiungo muhimu cha maisha ya kisasa ambacho kimegeuka kuwa hitaji la lazima katika jamii inayo kwenda kwa kasi ya ajabu. Umuhimu wake unajithihirisha katika uduma za dharura kama vile afya na uokoaji. Ambapo haraka inaweza kuwa tofauti kati ya maisha na kipo na pia katika ulimwengu wa biashara ambapo kuwai fursa ni mingi wa mafanikio. Uhusiano wake na maisha ya kila siku ni wa kudumu. Tangu tunapo amka na kufanya haraka kuelewekea kazini hadi tunapo tafuta matokeo ya haraka katika mawasiliano yetu ya kidigitali. Neno hili limekua utambulisho wa kizazi chetu. Hata hivyo, jamii linatukumbusha kupitia methali kuwa haraka haraka aina baraka. Ikionyesha kuwa kuna uhusiano tata kati ya kasi na umakini ambao unapaswa kuzingatiwa ili kuepuka makosa yanayo tokana na kukurupuka. Athari pana za haraka zinatikisa misingi ya kijamii kiuchumi na kitamaduni kwa namna inayo badilisha mfumo mzima wa ustarabu wa mwanadamu. Kiuchumi hitaji la uduma za haraka limevumbua mifumo mipya ya ustafirishaji na uzalishaji wa viwanda likichochea ukuaji wa uchumi wa kidigitali ambapo muda ni rasilimali ghali kuliko zote. Kijamii utamaduni wa kutaka matokeo ya haraka umezalisha changamoto za kisaikolojia kama vile msongo wa mawazo na kukosa kusubira. Kwani wakati watu wamezoea kupata kila kitu cha mgusu wa kitu fe. Kielimu na kitamaduni, haraka imebadilisha namna tunavyo tumia taarifa. Badala ya kusoma kwa kina sasa tunatafuta mukhtasari wa haraka jambo ambalo linaweza kupunguza uwezo wa uchambuzi wa kina, lakini linaongeza uwezo wa kupata maarifa mengi kwa muda mfupi. Hali inayo ashiria mapinduzi ya namna ubongo wa mwanadamu unavyo chakata masingira yake. Katika maisha yangu binafsi, haraka imekuwa ni rafiki wa na adui kwa kwa wakati mmoja. Ikijitokeza katika kila uamuzi na hatua ninayo piga katika harakati zangu za kujitafuta. Mimi ujikuta mara nyingi nikiwa katika mbio dhidi ya saa nikijaribu kukamilisha majukumu mengi ndani ya saa chache jambo ambalo limenifanya nikuze tabia ya wepesi wa kufikiri na utendaji. Uzoevu wangu wa kina unanionesha kuwa wakati haraka imenisaidia kuwahi fursa za kipekee ambazo zingepoteza kama nisingechukua hatua ya haraka lakini pia kuna nyakati ambapo haraka hiyo hiyo imenifunza kwa kunifanya nipuuze maelezo madogo lakini muhimu katika miradi yangu. Maisha yangu ya kila siku yamejengwa katika usawa huu mgumu ninajifunza kila siku lini nichochee kasi ili kufikia malengo yangu na lini nifunge breki ili kuruhusu nafsi yangu mwa na kutathmini mwelekeo nikiamini kuwa haraka yenye tija ni ile inayo chochewa na ekima na si ya na sio ofu ya kuchelewa. Tafakari ya kina kuhusu hili nimenifundisha kuwa uzuri wa haraka auko katika kasi yenyewe bali katika udhibiti wa kasi hiyo kuelekea lengo sahii. Nimepita changamoto za kufanya makosa makubwa kwa sababu ya shinikizo la kutaka kumaliza mambo haraka na hisia za majuto zilizofuata zilinifanya nielewe kuwa kasi bila umakini ni uaribifu. Somo kubwa nililo pata ni kwamba mafanikio ya kudumu mara nyingi yanahitaji mchanganyiko wa kazi ya haraka na subira ya muda mrefu. Faida ya kuwa na uwezo wa kufanya mambo haraka imenipa ujasiri wa kukabiliana na dharura. Lakini adhari hasi imekuwa ni uchovu wa kiakili pale ninapo shindwa kutengani.

Neno utendaji huregelea mchakato namna au uwezo wa kutekeleza jukumu kazi ya wajibu fulani ili kufikia matokeo ya leo kusudiwa katika maana ya msingi utendaji ni kielelezo cha nguvu kazi ni kigeuzo kuwa vitendo halisi. Ukiondoa dana ya nadharia na kueka mkazo katika utekelezaji wa kidhahiri, kitaaluma, usendaji unatazamwa kama kifumo cha ufanisi na tija yani KPLS. Ambapo, ubora wa matekeo unalinganishwa na rasilimali, zilizotumika kama vile muda, ujuzi na fedha. Ni dana inayounganisha nia ya moyo na nguvu ya mwili ikisimama kama uthibiti wa kuwa hai na kuwa na ukusudi katika ulimwengu unaohitaji majibu ya vitendo kwa changamoto zinazojitokeza. Katika matumizi ya jumla, utendaji ndiyo njini inayozichochea jamii kupiga hatua. Kwani kila mfumo wa kijamii unategemea utendaji uliotukuka kwa washirika wake. Umuhimu wake unajitirisha katika kila nyanja ya maisha ya kila siku. Kwanzia jinsi mzazi anavyosimamia maelezo, maelezi ya familia hadi jinsi kiongozi anavyo ekeleza sera za uma. Uhusiano wake na jamii ni wakipekee kwa sababu utendaji unajenga au kubomoa uaminifu jamii yenye utendaji mbovu ukumbwa na vilio vya huduma duni. Na matumaini hivyo, neno hili sii tu kuhusu kufanya kazi bali ni kuhusu wadilifu wa kufanya kile kinachotarajua kwa viwango vinavyo kubalika hili kudumisha mkataba wa kijamii na maendeleo ya pamoja. Adhari pana ya pana za utendaji zinaguza misingi ya kiuchumi, kijamii na kielimu zikiwa ndizo zinazoamua ushindani wa mataifa katika soko la kimataifa. Kiuchumi utendaji wa juu wa kiwanda na sekta ya huduma ndiyo unaozalisha utajiri na kupunguza umaskini huku utendaji duni ukisababisha mdororo dororo na upotevu wa raslimali kijamii na kitamanduni. Kiwango cha utendaji wa watu katika sanaa michezo na uongozi, uunda utamilisho wa taifa na kuhamasisha vizazi vijavyo kujituma, kielimu, utendaji wa manafunzi na mwalimu, ni kigezo cha ubora wa maarifa, yanayozalishwa jambo linaloonyesha kuwa, bila utendaji uliopimwa na kuboreshwa, mifumo yote ya kimaendeleo, ingebaki kuwa nyaraka zilizolala, maktabani bila kuleta mabadiliko yote, yote katika maisha ya mwanadamu. Katika ulimwengu wangu binafsi, neno tendaji ndicho kipimo kinachotumia kujitathmini kila jua linapozama. Likiwa dilo linalo niamsha asubuhi na kunisumo kunisukuma kuvuka mpaka ya uvivu wangu. Mimi huona utendaji wangu kama ibada ya dhati kwa maisha iliyopewa ambapo kila kazi, ninayoguusa iwe ni kuandika kupanga mikakati au kusaidia marafiki inaweba alama ya videole vyangu na utu wangu. Katika maaumizi yangu ya kila siku mimi huchagua kutoangalia tu wingi wa mambo niliyoyafanya bali ubora wa jinsi nilivyofanya nimejifunza kuwa utendaji wangu unapotereka amani ya ndani pia hutoreka. Tabia yangu ya kujituma kupita kiasi inatokana na uzoevu. Uzoevu wangu wa ndani kuwa utendaji si jambo la kutokea tu. Bali ni nidhamu ya kisaikolojia. Inayohitaji mimi kuthibiti fikra zangu, hisia zangu na mazingira yangu. Ili kutoa toleo bora zaidi la kila kile ninachoweza kufanya hata pale ambapo hakuna mtu anayenitazama tafakari ya kina kuhusu safari yangu na dhana hii imenifundisha kuwa utendaji wa kweli unapaswa kuambatana na afya ya akili na usawa wa maisha. Kwani bila hivyo, utendaji unageuka kuwa utumwa wa kujimaliza nguvu, nimepitia changamoto za kuchoka kupita kiasi, yani burnout, pale ninapomaliza, ninapolazimisha utendaji wa juu bila kutoa nafasi ya mapumziko, jambo lililo nifanya nielewe kuwa imara wa utendaji, unategemea uimara wa utendaji kwenye funzo kubwa, nililopata, ni kwamba utendaji unachochewa na shauku, ninapofanya jambo ninalolipenda, utendaji wangu unakuwa wa asili na wenye mvuto lakini ninapofanya kwa shinikizo matokeo huwa baridi faida ya kuwa na kiwango kikubwa cha utendaji ni kuongezeka kwa ujasili na.